Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Mimi kabla ya kulala huwa nahakikisha kwamba nimeosha uso wangu, nimeutengeneza vizuri nikaupaka mafuta, kisha nikakuja nikajilaza, na kabla hata nilale huwa nasali Mungu wangu namuelezea kwamba aniongoze katika usingizi wangu na kesho ikifika awe mwongozi wangu pia.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Kama mimi, huwa natumia simu kuangalia vitu ambavyo vitanisaidia maishani. Kama vile naeza enda pale kwenye mahali pale pa kusachia natafuta namna ya kuweza kujikimu katika maisha na ni kazi tofauti tofauti ambazo mtu aneza zifanya na aweze kupata pesa.

Chakula gani unachopenda zaidi? Mimi napenda wali, ninapokula wali nasikia kwama nimepata nimepata hile nguvu ya kufanya kazi hapa na pale, wali pia inakua rahisi kabisa kuandaa na huwa haitaji viungo vingi kuandaa huo wali. Maji, nyanya, vitungu, mafuta, chumvi. Tosha, nimeanza kuandaa wali wangu. Chakula nachopenda zaidi.